Siku yangu ya kuzaliwa na sharekea na familia, marafiki. Wakati wingine kama niko bizi na sharekea peke yangu. Na siku niliopenda ya shere ya kuzaliwa ni mwaka uliopita. Manake siku hiyo niliweza kufikia ama kugift watu na kudonate some food. Napenda chakula katika siku ya kuzaliwa. Kukula na marafiki, wazazi na pia watu wa jamii kama children. Sina zawadi nasema napenda kupokea kwenye kuzaliwa. Zawadi.

Kinachonifanya nifurahi sana ni achievement. Nikiweza kuachieve kile nilikuwa natarajia ama nikiexceed expectation hiyo inaniletea furaha sana.

Mtu anaeanza kazi naeza mpa. Ushauri kuwa kazi yafaa kufanywa kwa umakini. Na pia kuwe forecast determined na kupasavya pia. Na hivo ndo wata succeed.

Michezo ninayopenda kutazama wa kwanza ni Mchezo Wa kandanda. Napenda Mchezo Wa kandanda. Kwa kuwa nina talanta ya Mchezo Wa kandanda nilikuwa naucheza nikiwa mdogo. Na mchezo ilionishangaza nikitazama. Ni kwa mchezo kati ya Kenya na Algeria. Na napenda kutazama kwa kuwa niko na ile connection. Kwa sababu mimi pia ni mcheza mpira. Naisi vizuri nafuraia ninapotazama mchezo uo.

Ndiyo nafuata matokeo ya kimataifa. Katika mtandao wa kijamii YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter nazipata habari za kimataifa.

Namoishi ni chumba self contained. Na mazingira ya eneo langu ni mazingira mazuri. Mazingira zenye safi, kuna miti kadhaa. Nanilihamia hapa miezi kadhaa zilizopita. Nachopenda kuhusu eneo hili ni mazingira. Na pia usalama wake uko sawa.

Kumbukumbu nzuri ya shule ni kumbukubu za michezo. Marafiki kufanya kazi kwa pamoja na marafiki Comedy na pia events kama kwenda katika music events na pia symposiums.

Muda wangu na utumia kwa kufanya extra jobs na kufanya pia kuzungumza na watu kufanya kusocializing na pia kusoma taarifa na vitabu.

Napenda kufanya kazi kama timu kwa sababu team work unapata new ideas, unapata kufanya kazi kwa haraka na pia katika hiyo ushirikiano unapata kupata marafiki.

Simu yangu naitumia kila wakati. Kuna masaa natumia kuwasiliana na wenzangu wakati mwingine natumia kuangalia taarifa katika mitandao ya kijamii na pia youtube. Sidhani kama kuna wakati mzuri wa kuzima simu kwa sababu kuna wakati nautumia katika project za kutafuta pesa Muzika.

Nina kumbukumbu kutoka utotoni kumbukumbu ya Kucheza Michezo ya kitoto na wenzangu marafiki na cousins. Na pia kuhadithiwa na wakuu wetu. Na wazazi.